Jambo langu la dini ambalo ni muhimu nikwanza kupewa hope, na pia ku dedicate my life to christ na pia kufunzwa discipline na vile naweza relate na life, na pia kusoma bibilia kwa sababu ina changamsha akili na inanisaidia kila siku na hizo quotes na inanipea hope ya life kabisa.

Siku wa leo ni na wazo nzuri ya kuweza kucycle kutoka kwa kazi kuelekea kwa makaazi ambayo mimi naishi nafeel ni wazo nzuri kwa sababu inanisaidia mwili wangu. Mwili inakuwa bie kabisa unapata hakuna kusumbuka hakuna magonjwa So ina nisaidia sana kwa kucycle ndio naendelea nakuwaza vila nitafanya nipate bike.

Mimi nanywa maji sana kwa sababu kama sahi kuna kiangazi So mimi hukunywa lita kama tisa hivi kwa siku. Kila wakati lazima ni dehydrate. Ju pahali nafanya kazi kuna joto jingi lazima tu maji ukunywe But maji pia lazima ukunywe ile safi siyo hiyo ya kampuni. Unajibebeya maji yako na mtungi then ii mambo yote iko sawa.

Mimi wakati wa baridi kali napenda kuvaa nguo mzito, halafu pia kama ni kuoga kabla sijaenda job naoga na maji moto, then nakunyuwa chai ama coffee, mara kama tatu kwa siku na pia nikilala najifunika na mavazi mazito mazito, alafu nahakikisha kwa kampuni nimevalia mask kwa sababu pia kunakuangana iyo pneumonia tusiambukizane.

Mimi napenda kutembea msituni lakini nategemea ni msitu upi. Msitu kama ngong napenda kutembea na marafiki wakati tuko na nature walk. Lakini kama ni msitu unaotisha ambao umefunikana kabisa hapo siwezi tambua juu pia naogopa wildlife naogopa wanyama wa pori. Ni very scary sometimes but ngong wanatembea na marafiki hiking.

Mafunzo sana sana mimi naweza nataka kufunzwa kazini sana sana ni ya safety kwa sababu kazi ni sioni ni kama wanazingatia sana safety ya watu sometimes unapata mtu kuna mahali napanda mti hana ile safety harness anaweza anguka na akidondoka kutoka huko juu anaanguka anaumia so we need that safety harness.

Mimi napenda chai sana. Chai ndiyo kiamshakinywa changu chenye mimi napenda sana. Kahawa huwa natake majioni majioni hivi but unajua ninaikunywa kidogo kidogo kwa sababu inakuwanga na caffeine na inafanya nisipate usingizi kwa haraka wakati nasoma my novel chai ndio ninapenda sana chai ndio nimefunzwa na nimelelewa nayo kutoka utotoni.

Mimi kitu ambacho napenda kununua sana ni chakula. Chakula ndio lazima ninunue kila siku. So kitu ambacho napenda kununua sana ni chakula. Kila mwezi lazima ninunue, hata kila siku lazima ninunue mboga na kila kitu ambacho kinaandamana na chakula. Chakula ndio my main thing in every thing am doing and water.

Aa, mi ningeulizwa ningesema ee siezi mind kurudi ujana. Ju kuna staff enyewe naonanga naeza fanya, naeza rudia. Kuna places nilimiss some steps, so naeza penda kurudi ujana ndio niendelee kufanya fanya hizo vitu niangalia kama future yangu itakuwa poa. Ju enyewe, hata kuna masomo yenye nilisomea of which naona haikunisaidia maali. Mi ningeulizwa ninge sema nataka kurudi ujana.

Kwanzia kitu kama sambili hivi ya usiku. Sambili na nusu hapo ndio wakati mzuri naonanga wa kufanya kazi. Kwa sababu mahali ninapoishi watu wanakuanga wa metulia wanakuanga makejani wamenyamaza So hakuna kelele mingi. So that is the time yenye nafikiria inakuanga poa ya kufanya job yangu ama kazi yoyote yenye nime assigniwa online.

Sifa muhimu mzuri kwa kiongozi ni maadili. Maadili ni, nakusikiza watu bila kuwakemea au kuwapiga vita. Na pia kusikiza kama kuna mzozo anasikiza pande zote. Sio kuegemea upande mmoja. Na pia kama ni pesa anatumia pesa za wenyewe vizuri. Na kulipa watu mshahara bila ka,

Mimi kwa kawaida uwasiliana na wafanyikazi wenzangu, either kwa simu, sometimes tunawasiliana face to face, ama tukikutana tu, but mostly tunawasiliana kwa simu, ama saa zenye tumekutana, hapo ndipo tunaongea na tunazungumza, pia tunalonga, mambo ambayo yanahusu kampuni, na mambo ambayo yanatuhusu sisi wenyewe ya kibinafsi, ama pia ya kikazi.

Mimi huifadhi sana sana kama ni data ya mtandao nahifadhi kwa cloud server fulani ambayo niko nayo. Hapo ndo huwa nahifadhi data nyingi kwa sababu inakuwa very secure. Very secure ama naieka into a PDF form naiificha halafu pali nimeiweka naweka password I like my data to be so secure, so security ni namba moja so naeka kwa cloud server.

Ndiyo mara kadhaa nimewahi safiri na ndege, but ilikuwa safari ya kuenda nchi ya Rwanda. Na ilikuwa experience ingine moja noma juu nilikuwa naogopa ndege sana. Mimi nilikuwa nadhania ndege mtu akipanda anaweza kuanguka ama anawezafanya accident, but sikuelewa ingawa sikupenda safari yenyewe sana, sipendi kuenda na ndege.

Kabla ya kulala, huwa kwanza nachukua novoli yangu nasoma. Pia naenda bafu, naenda naoga, kawaida. Najitengenezea koffie, koffie ni aina ya kahawa So, natengeneza kidogo hili nikisoma nakuwa nikikunywa kidogo kidogo Then napika chakula changu, nala chakula. Mimi nakuja naoga, nakunywa koffie yangu, namaliza kila kitu, naomba, then mimi nalala.

Mi napenda filamu zaki hindi na zaki amerikani. Sana sana zaki hindi napenda hizi za mapenzi. Mapenzi hizi za love like zinakuwanga biye sana But hizo za amerika napenda za actions. Napenda kuona documentaries za CA na FBI. Hizo ndo vitu zenye mimi huwa zina nithiril So nazipenda sana hizo filamu za US pia.

Bado mimi sijaifanya ukulima wa bustani. Na sijui kama napenda ama bado sijapenda but uwa nazingatia sana, uwa navutiwa sana ni kiangalia wenye wanafanya ukulima wa bustani. Mimi bado siwezi sema napenda but siwezi kataa pia ati sipendi but ni vile sina hiyo time pia ya kufanya ukulima wa bustani.

Wakapo kawaida napenda kucheza michezo ya ubao lakini sio sana but nafeel poa juu huwa inaniondoa stress then inanipa mental challenge napenda sana kucheza hiyo michezo ya ubao kwanza na magwiji wanao walio na experience ya kucheza hiyo michezo ya mbao.

Kusema ukweli mimi sipendi kupika. Huwa napika kwa sababu ni necessity to but ni pike chakula. Though mimi I'm not a fan of cooking. So mostly na buy food nje. Vitu napika ni vile vyakula vya kawaida, kuchemusha maji au tea. But sana sana spendi kupika. Iyo kuongea tu ile ya ukweli au sio.

Jambo ninalofanya kuwatia moyo wenzangu walio chini ni kuwaambia wapambane na hali na pia kupeana advice hapa na kule nakuangalia hali ya mtu kimfuko na pia health wise. Pia kutafuta sessions unapata tunaongea kila mtu anaelezea shida zake kama kuna problem mahali tunasolve kama tunaweza.

Huwa kwa kawaida nimejiandaa vizuri, so, ninapoanza kazi yangu, huwa nimenakili kila kitu ambacho nitafanya kwa hiyo siku. Then naenda naongea na meneja, ananipa ratiba ya siku na mambo ambayo napaswa kufanya, so hapo kazi yangu inaanza hiyo kila subuhi, kila uchao nafanya hiyo.

Kipindi ambacho nakipenda sana kwenye televisheni ni kipindi cha ayana. Kinachopeperushwa kila siku kwenye runinga ya citizen. So ile kipindi ni ya malovey dovey nakipenda sana. But pia napenda kuangalia hindi movies. Sana sana za action. Huwa zinanibamba na zinanifurahisha.